Asubuhi ya leo nilipoamuka, nilifanya usafi wa mwili kama kuoga na kupiga mswaki kisha nikajiandaa kwa shuguli za siku. Baada ya hapo, nilipata kifunguwa kinywa na kuangalia simu yangu kuona ujumbe na taarifa muhimu. Kisha nilianza shuguli za angu za kawaida nikiwa tayari kuendelea na ratiba ya siku.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kupanga kazi zangu mapema na kueka vipao mbele kulingana na umuhimu wake. Kutumia zana za ki digitali kama ratiba au vikumbusho ili kuhakikisha kazi zinafanyika kwa wakati. Pia huwasiliana vizuri na wenzangu ili kuepuka mkanganyiko na kurudia kazi bila sababu. Zaidi ya hapo, hujitathmini mara kwa mara ili kuona ni wapi ninaweza kufanya maboresho. Kujifunza mbinu mpya na kutumia muda wangu kwa ufanisi zaidi ili kuongeza tija katika kazi zangu.

Upumzika kwa kuchukua muda wa kutulia baada ya kazi. Maranyingi husikiliza muziki kulala kwa mda mfupi au kufanya mazoezi mepesi ili kupunguza uchovu. Pia hutumia muda kuzungumuza na watu wa karibu au kufanya shughuli ninazopenda. Jambo linalonisaidia kurejesha nguvu na umakini kabla ya kuendelea na majukumu mengine.

Napenda kusoma vitabu vya kielimu na vya marifa vinavyo niongezea kuelewa katika masomo na maisha ya kila siku. Pia hufurahia kusoma vitabu vya hadithi na riwaya kwa sababu huni burudisha na kunisaidia kupanua mawazo yangu. Aina hizi za vitabu hunifanya nijifunze mambo mapyia huku nikifurahia kusoma kwa utulivu.

Hupanga shugliza kupumzika na burudani mapema. Kwa mfano, napanga kusafiri au kutembelea familia na marafiki. Kusoma vitabu ni navyo penda au kufanya michezo na mazoezi mepesi. Pia hupumzika kwa kutazama filamu au kusikiliza mziki. Jambo, linalo, nisa. Kwamba likizo ni wakati wa kujirekebisha, kurejesha nguvu na kufurahia bila shinikizo la kazi au shule.

Napenda kunywa juisi ya matunda, hasa juisi ya machungwa au embe. Kinywaji hiki hunipa ladha nzuri na hunisaidia kujiburudisha hasa wakati wa joto kali. Pia ni kinywaji chenye manufaa, kiafya kwa sababu kina vitamini, hivyo hunifanya nijisikie vizuri na mwenye nguvu baada ya kukinywa.

Kwa kupanga kazi zangu kwa kipa umbele, nikitambua ni ipi muhimu zaidi, kisha hugawa kazi kubwa katika sehemu ndogondogo ili ziwe rahisi kutekeleza, pia hutumia ratba na muda maalumu kwa kila kazi na kuepuka usumbufu wa mambo yasiyo ya lazima. Wakati mwingine, huji tathmini ili kuona maendeleo na kufanya marekebisho madogo ili kuhakikisha kazi zinakamilika kwa wakati na kwa ufanisi.

Ndio, napenda hadithi za ajabu kwa sababu huni sisimua na kunifanya nifikirie kwa kina. Hadithi hizi hunipeleka katika ulimwengu wa kufikiria ulio ja mambo ya siyo ya kawaida na mafunzo ya kipeke. Pia huniburudisha na kunisaidia kupanua mawazo yangu. Hivyo hunipa furaha kubwa wakati wa kuzisoma au kuzisikiliza.

Ni mtu ninaye mwamini sana na ninaye shirikiana naye mambo mengi ya maisha. Ni rafiki anayenisikiliza kunipa ushauri mzuri na kunitia moyo ninapokutana na changamoto. Tunasaidiana, tunaheshimiana na tunafurahia muda tunaotumia pamoja. Jambo, linalofanya urafiki wetu uwe na dhamani na wakudumu.

Napenda filamu za hadithi za kusisimua kama filamu za vichekesho na filamu za matukio. Filamu hizi huniburudisha, hunifanya nipumzike na hunisahaulisha msongo wa mawazo wa kila siku. Pia wakati mwingine, napenda filamu za mafunzo au zenye ujumbe mzuri kwa sababu uniongezea maarifa na kunipa mtazamo mpya kuhusu maisha.

Huifadhi data katika simu janja na kompyuta pamoja na kutumia hifadhi mtandaoni kama vile akaunti za mtandaoni. Njia hii hunisaidia kulinda taarifa zangu kuzihifadhi kwa usalama na kuzipata kwa huraisi wakati wowote na popote. Pia husaidia kuepuka kupoteza data endapo kifaa kitapata hitilafu.

Hujitahidi kutumia mifuko mbadla kama mifuko ya vitambaa badala ya mifuko ya plastiki. Pia huepuka kutumia chupa za plastiki za matumizi ya mara moja kwa kubeba chupa za chupa ya kawaida. Zaidi ya hapo, hutenganisha na kurejesha plastiki inayoweza kutumika tena. Jambo linalonisaidia kulinda mazingira na kupunguza uchafu wa mazingira.

Napendelea zaidi mahali pa kimya kuliko pa kelele. Mahali pa kimiyaa hunipa nafasi ya kufikiria vizuri, kupanga mawazo yangu na kufanya shughuli zangu kwa utulivu. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie pia sawa kiakili. Ingawa wakati mwingine, kelele zinaweza kuwa za kufurahisha kimya ndicho hunifanya nijisikie vizuri zaidi.

Hapana, siweki picha zangu mtandaoni kwa sababu, napenda kuhifadhi faraga yangu. Mtandao ni mahali pana ambapo kila kitu kinaweza kusambaa haraka na mara nyingi haina udhibiti. Ninadhani usalama wangu na napenda kushiriki tu maudhui ya nayofaa na yenye maana badala ya kuonyesha maisha yangu kibinafsi.